Ndiyo, napenda sana kuogelea hasa wakadi wa hali ya hewa ya joto. Kwangu mimi kuogelea sio tu mazoezi ya mwiri, bali ni njia nzuli ya kupumzisha kupumzika na kuchangamsha akiri baada ya kazi nyingi. Napenda kwenda kwenye bwawa ra kuogelea au hata ufuweni mwa bahali ikiwa kuna nafazi. Maji yananifaya nijiisi mwepesi na mwenye nguvu mpya. Ni mchezo ambao unahuzisha misuri yote ya mwiri na unasaidia sana kuimalisha afya ya mwiri kwa kweli kuogelea ni hobi yangu nambal moja.

Ndiyo, mimi hutumia sana video kwa muwasiliano yangu ya kila siku. Katika ulimwengu wa sasa, video imekuwa njia muhimu sana ya kuungana na watu iwe ni kupitia simu za video na marafiki yao mikutano ya kizazi kikazi kwenye mtandao. Nadhani video ni bora zaidi kwa sababu inaruhusu kuwa na hisia na ishara za uso za mtu ninazungumza naye jambo ambalo haliwezekani kupiga simu ya sauti peke.

Nina mauzia ano mazuri sana na wazee wangu. Kwangu mimi, wazee ni chemichemi ya hekima na maarifa. Hivyo huwa napenda kutumia mda mingi nao ili kujifunza mambo mbalimbali kuhusu maisha. Tunawasiliana mara kwa mara na huwa ninaheshimu sana ushauri wao kwa sababu wana uzoevu mkubwa ambao mimi bado sina. Pia najitahidi kuwasaidia na kuwapa huduma wanazohitaji kama njia ya kuonyesha shukrani yangu kwa malezi na upendo walionipa tangu nikiwa mdogo.

Ushauri mkubwa ningependa kumpa mtu mwenye, mwingine ni kuwa na subira na kutokata tamaa mapema katika maisha. Mara nyingi tunataka kupata mafanikio ya haraka, lakini mambo mazuri huchukua muda na yanahitaji juhudi za kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kutokana na makosa yetu badala kujilaumu. Pia ningemshauri kila mtu kuwa na subira na kuheshimu wengine kwani huwezi kujua ni changamoto gani mtu anapitia. Maisha ni safari ndefu na tukiwa na nidhamu na upendo kwa wenzetu. Tunaweza kufika malengo yetu huku tukiwa na furaha ya kweli moyoni.

Uzoefu mmoja wa kushangaza ambao sitawahi sahau ni wakati niliposafiri kuenda mji mwingine na kupotea njia kabisa. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika huko na simu yangu ilizima chaji. Hivyo sikuweza kutumia ramani. Nilishangaa sana kuona jinsi wenyeji walivyokuwa wakarimu. Mtu mmoja alinisaidia sivyo tu kwa kunipa maelekezo, bali alinifikisha mpaka kituo cha basi. Tukio hili linifundisha kuwa bado kuna watu wema sana duniani, na kwamba wakati mwingine kupotea kunaweza kukupa fursa ya kukutana na watu wapya na kujifunza ujasiri. Tangu siku hiyo nimekuwa nikijitahidi kuwa mkarimu kwa wengine wanaohitaji msaada kwa sababu najua jinsi wanavyosikia kuwa ni wakati.

Ninapo fanya kosa kazini. Jambo la kwanza nafanya ni kukubali kosa langu bila kutafuta udhuru. Naamini kuwa uaminifu ni muhimu sana katika mazingira ya kazi ili kudumisha uaminifu na wenzangu. Baada ya kukubali, mimi hutoa taarifa kwa msimamizi wangu haraka iweze kanavyo na kisha natafuta suluhisho la kurekebisha kosa hilo ili lisiadhiri matokeo ya kazi ya timu.

Wazo langu leo ni kuanza siku umuhimu wa kuanza siku kwa shukurani na malengo madogo. Mara nyingi tunajikuta tukiwa na haraka na kusahau kufurahia mda uliopo. Leo nimepanga kutenga angalau dakika kumi za utulivu asubuhi ili kutafakari mambo matatu ambayo. Nina ya shukuru katika maisha yangu. Hmm.

Chakula ninachopenda zaidi kula ni wali na maharagwe pamoja na mboga mboga mboga kama mchija au kabeji mara nyingi mimi hupenda kula chakula chepesi jioni ili ni sione uzito wakati wa kulala lakini pia lazima kiwe chakula chenye virutubisho vya kutosha kuimarisha afya yangu. Kwa hivyo.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Mara chache na kila mara imekua usoevu wa kusisimua sana. Ninapenda jinsi ambapo mziki wa moja kwa moja unavyoweza kuwaleta watu pamoja. Wenye asili tofauti tofauti. Ili kufraia sana. Mara ya mwisho niliyokwenda nilifraia sana kuona wasanii wangu wanapendwa. Wakitumbuiza jukwani huku umati ukicheza na kuimba pamoja.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hupenda kufanya mambo machache ili kuchangamsha akili yangu jambo la kwanza linalofanya ni kusimama na kutembea kidogo ili kunyoosha msuli baada ya kukaa kwa muda mrefu kwenye kiti mara nyingi mimi huenda nje kupata hewasafi na mwanga wa jua jambo ambalo hunisaidia sana kupunguza uchovu wa kazi. Kwa hivyo.

Mimi binafsi napenda kujisimamia kwa sababu, inanipa fursa ya kuongoza timu na kuhakikisha malengo yetu yanafikiwa kwa ufanisi. Napenda kuwasaidia wenzangu kuelewa majukumu yao na kuwaitia moyo ili watoe matokeo bora zaidi. Kujisimamia kunanifundisha ujasiri jinsi ya kutatua matatizo haraka na jinsi ya kuwasiliana kwa wazi na watu wenye tabia tofauti tofauti.

Binafsi mimi napenda zaidi kunywa chai kuliko kahawa hasa wakati wa asubuhi na jioni kabla ya kulala. Huwa ninaandaa chai yangu kwa kuchemsha maji na maziwa. Kisha naongeza majani ya chai, sukari kiasi na viungo kama tangawizi au iliki ili kuifanya iwe na ladha nzuri zaidi na yenye harufu ya kuvutia. Napenda kunywa kinywaji hiki nikiwa nyumbani, nikifurahia, utulivu au nikizungumza na marafiki zangu. Bila kinywaji changu cha kawaida cha chai ya asubuhi najihisi nimepoteza kitu fulani. Na mwili wangu unakua hauchangamki vizuri kuanza siku. Chai inanipa utulivu na joto ambalo hunifanya nijihisi vyema.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn hasa ninapokuwa naangalia movie nyumbani au kwenye chumba cha cinema. Kwangu mimi popcorn ni kitafunwa bora zaidi kwa sababu ni chepesi na unaweza kuongeza ladha tofauti unapozipenda ee, kama vile chumvi, siagi au hata sukali na rangi kwa wale wanaopenda popcorn tamu.

Katika kazi yangu, lengo langu kuu ni kufikia nafasi ya juu ya uongozi ambapo, naweza kusaidia kufanya maamuzi muhimu yatakayoletea mabadiliko chanya katika kampuni. Nataka kuwa mtaalamu anayeheshimika katika fani yangu, nikijulikana kwa bidii ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo magumu.

Kwa kawaida, mimi hutumia muda mwingi mtandaoni kila siku. Pengine kati ya saa tano hadi saa nne. Sehemu kubwa ya muda huu unatumika kwa ajili ya kazi na masomo. Ambapo nahitaji kutafuta taarifa mbalimbali na kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe na mikutano ya video. Mtandao umekua chombo muhimu sana kinachoraisisha majukumu yangu ya kitalamu.

Kila siku mimi hutumia zana mbalimbali za kidigitali zinazo rahisha maisha yangu na kazi zangu. Sana muhimu zaidi kwangu ni simu, charger na kompyuta mpakato ambazo ninazitumia kwa ajili ya mawasiliano na kutafta taarifa mtandaoni. Pia mimi hutumia programu kama WhatsApp na barua pepe ili kuwasiliana na marafiki familia na wafanyikazi wenzangu wa kwa haraka.

Tabia napenda zaidi kwa watu wengine ni uaminifu na unyenyekevu. Ninaamini kuwa uaminifu ni msingi wa uhusiano wowote mzuri. Iwe ni kazini au katika maisha ya kawaida ya kijamii. Inafraisha sana kuwa na watu ambao wanasema ukweli na wanaoweza kuaminiwa kwa kila jambo wanalolifanya.

Ndio, mimi napenda sana kucheza mchezo ya ubao. Hasa wakati wa wikendi nikiwa na familia au marafiki zangu. Mchezo nayoipenda zaidi ni pamoja na ludo, draft na wakati mwingine mchezo wa monopoli. Kwangu mimi, mchezo hii sio tu burudani bali ni njia nzuri ya kuimarisha mahusiano na kufanya akili iwe na tija kwa kufikiria mbinu mpya za kushinda.

Mimi hupenda kusasisha vifaa vyangu vya kidijiti. Mara tu ninapopata taarifa kuwa kuna toleo jipya la programu. Kwa kawaida mimi huangalia masasisho kwenye simu yangu na kompyuta angalau mara moja kwa mwezi ili kuhakikisha kuwa kila kitu kinafaa kazi. Kuwa ufasaha na kwa usalama zaidi. Ninaamini kuwa kusasisha vifaa ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kurekebisha makosa madogo na kuongeza vipengele vipya vinavyoboresha utendaji.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni riwaya ya kusisimua. Kwa sababu kina hadithi nzuri za kihistoria na mafundisho mengi ya maisha. Nayopenda jinsi mwandishi alivyoeleza utafiti wake kwa kina. Jambo ambalo nilifanya nijihisi kama niko ndani ya hadithi hiyo kira ninapokuwa nasoma. Mhusika ninayopenda zaidi katika kitabu hicho ni kijana mjasiri ambaye hakukata tamaa licha ya changamoto nyingi alizokutana nazo. Rafiki yangu wa karibu ndie alinishauri nikisome kitabu hiki na kwa kweli sikujuta kumskiliza. Baada ya kumaliza sasa nina hamu kubwa ya kusoma vitabu vingine vyote vilivyoandikwa na mwandishi huyu kwa sababu ana uwezo wa kipekee wa kuvutia.

Sherehe ninayopenda zaidi ni sikukuu ya mwaka mpya. Kwangu mimi huu ni wakati wa kipekee sana kwa sababu. Unawakirisha mwanzo mpya na fursa ya kueka marengo mapya maisha. Hupenda jinsi ambavyo watu duniani kote. Hung'ang'ana kwa furaha na matumaini. Wakisherekea kwa fataki, mziki na chakura kizuli pamoja na familia zao.

Binafsi, mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Sababu kuu ni kwamba habari za mtandao, zinapatikana kwa haraka sana na wakati wowote ninapoitaji kupitia simu yangu chaja. Mtandao unaniruhusu kufuatilia matukia yanayo tokea duniani kote kwa wakati mmoja. Tofauti na gazeti ambalo hulazimika kusubiri hadi kesho yake ili kupata habari za leo.

Kila siku ninapoanza kazi, jambo la kwanza ninalofanya ni kuandaa orodha ya majukumu yangu ya siku hio. Napenda kupanga kazi zangu kulingana na umuhimu wake ili nianze na zile zenye haraka zaidi au zile zinazohitaji nguvu nyingi za akili. Hii inanisaidia kuwa na mwongozo mzuri na kuhakikisha kuwa sitasahau jambo lolote muhimu katika masaa yangu ya kazi.

Mimi huamini sana katika kutoa mchango wangu kwa jamii inayozunguka na ninafanya hivyo kwa njia mbali mbali. Mara nyingi mimi hujitolea katika shughuli za usafi kwa mazingira mtaani kwetu ili kuhakikisha kuwa sote tunaishi katika sehemu safi na salama. Pia mimi hupenda kushiriki katika vikao vya maendeleo ya mtaa ambapo tunajadili changamoto tunazo kutana mazo na tunatafuta suluhu kwa pamoja kama majirani.

Mimi hupenda kutumia njia tofauti kutafuta na kufanya marafiki wapya. Lakini njia nayopendelea zaidi ni kupitia shughuli nazozipenda kama vile michezo au kujiunga na vikundi vya kijamii. Kwa mfano, ninapokwenda kwenye mazoezi ya mpira au vikao vya kujadili vitabu. Inakuwa rahisi kuansisha mazungumzo na watu wengi wenye. Mapenzi kama yangu, ninaamini kuwa ni mambo yanayofanana na msingi mzuri na kuanzisha urafiki mara na wa kudumu.

Kampuni ya kiteknolojia ninayo iamini zaidi ni Google. Kwa sababu ya huduma zao nyingi ambazo ninazitumia kila siku maishani mwangu. Ninamini kuwa Google inatoa mifumo salama na rahisi kutumia. Kwanza barua pepe ya Gmail hadi ramani za Google Maps ambazo hunisaidia kufika ninapokwenda kwa urahisi. Pia ninapenda jinsi wanavyoboresha mifumo yao mara kwa mara ili kuhakikisha usalama wa taarifa za watumiaji wao duniani kote.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke, lakini kikubwa zaidi ni kutumia muda wa marafiki zangu na wa karibu. Tunapokutana na kuanza kukumbushana hadithi za kusisimua na matukio ya kuchekesha. Tulopitia zamani, siwezi kuisahau, kicheko changu. Pia mimi ni mpenzi kikubwa wa vipindi vya ucheshi na video fupi za mitandaoni ambazo huonyesha watoto au, wanyama wakifanya mambo ya ajabu na kufuraisha.

Asubuhi kwangu ni wakati muhimu sana wa kujiandaa kwa ajili ya siku nzima. Kawaida mimi hupenda kuamka saa kumi na mbili kamili asubuhi. Ili nipate muda wa kutosha wa kufanya mazoezi. Mepesi na kutafakari kabla ya kuanza majukumu yangu. Baada ya hapo mimi hupata kiamsha kinywa. Ambacho mara nyingi huwa ni chai ya rangi na mkate wa matunda. Ili kunipa nguvu ya kutosha.

Ndio, mimi huwa napiga kura kila fursa inapojitokeza kwa sababu naamini kuwa kupiga kura ni haki na wajibu wa kila raia. Ni njia muhimu sana ya kushiriki katika maamuzi ya nchi yetu na kuchagua viongozi ambao tunaamini wataleta maendeleo na mabadiliko chanya katika jamii yetu. Kwangu mimi kura yangu ni sauti yangu na nisipoitumia maana yake nitapoteza nafasi ya kutoa maoni yangu kuhusu mustakabali wa maisha yetu.

Hali ya hewa ninayopenda zaidi ni wakati wa mvua kidogo na kukiwa na baridi ya wastani. Napenda sana harufu ya ardhi baada ya mvua kuanza kunyesha kwani inanipa hisia ya utulivu na amani moyoni mwangu. Wakati huu huwa ni mzuri sana kwa ajili ya kupumzika nyumbani. Kusoma kitabu kizuri au kikunywe kikombe cha kahawa ya moto huku nikitazama mandari ya nje yaliopendeza kwa kijani kibichi.

Ndiyo. Nimewai nimekuwa nikifikiria sana kuhusu kuanzisha biashara yangu mwenye hapo baadaye. Ndoto yangu ya kuanzisha duka la mtandao ambalo. Litajikita katika kuuza bidhaa za siri na kazi za mikono kutoka kwa wasanii wa ndani na hapa nchini. Naamini kuwa kwa kuwa ni biashara yangu kutanipa uhuru wa kufanya maamuzi na kunitia moyo wa kua mbunifu zaidi kila siku. Ili kutoa huduma bora kwa wateja wangu.

Jioni ni wakati wangu ninaupenda zaidi kwa sababu ni muda wa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Kawaida mimi uwanza kupumzika sakumi na mbili jioni kwa kukaa na familia yangu na kufraia mazungumuzo paya ya pamoja kuhuzu chinzi siku yetu ilivokua. Huu ni wakati ambao unanifanya nijisu mwenye fura na amani kwa sababu napata nafasi ya kuungana na watu naopenda katika mazingira tulivu ya nyumbani.

Mimi hujaribu angalau kunywa lita mbili za maji kila siku kwa sababu nafahamu umuhimu wa kueka mwili wangu ukiwa na unyenyevu wa kutosha. Kawaida mimi huanza asubuhi yangu kwa kunywa glasi mbili za maji mara tu ninapoamka ili kuchangamsha mfumo wangu wa mwili. Baada ya hapo mimi hubeba chupa yangu ya maji kila mahali ninapokwenda. Iwe kazini au kwenye mazoezi, ili nisisahau kunywa maji mara kwa mara mchana kutwa.

Kusema kweli mimi sipendi sana kusubiri kwenye mstari kwa sababu ninahisi kupoteza muda ambao ningeweza kutumia kufanya mambo mengine ya maana. Mara nyingi kusubiri kwenye mstari mrefu iwe ni benki, sokoni au kwenye kituo cha basi kunanifanya nijisikie mwenye hofu na kukosa subira inachosha sana kusimama sehemu moja kwa muda mrefu bila kufanya lolote hasa kama kuna jua kali au mazingira hayana utulivu.

Mimi huchukua hatua mbali mbali kidogo, lakini muhimu ili kulinda mazingira yetu kila siku. Kwanza ninajitahidi sana kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki na badala yake mimi hutumia mifuko ya kitamba. Ambayo inaweza kutumika mara nyingi ninapokwenda sokoni au dukani. Pia mimi ni makini sana katika kuhakikisha kuwa sidishi matumizi ya maji na umeme nyumbani kwangu. Kwa mfano kwa kuzima taa wakati.

Hilo ni swali ngumu sana kidogo lakini kwa kiasi fulani ningependa kurudi jana kwa sababu ya nguvu na huru ulikuwepo wakati huo. Jana ni kipindi ambacho mtu atakuwa na ndoto nyingine. Unahisi kuwa kila kitu kitawezekana bila kuwa na majukumu mengi ya kifamilia au kikazi. Ningependa kurudi nyuma ili nipate nafasi kurekebisha baadhi ya makosa niliyofanya na labda kuanza kujifunza ujuzi fulani mapema zaidi kama vile ruga mpya au teknolojia.

Mimi hupenda sana zaidi mikutano ambayo ni ya kijamii na isiyo rasmi sana. Ambapo watu wanaweza kubadilishana mawazo kwa uhuru na kutaniana kidogo. Kwa mfano, mikutano ya kupanga shughuli za maendeleo mtaani au vikao vya marafiki ni nzuri kwa sababu kila mtu anajihisi yuko huru kutoa maoni yake bila hofu ya kukosolewa.

Wakati umeme unapokatika nyumbani kwangu, jambo la kwanza mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa nimezima vifaa vyote vya elektroniki ili kuvilinda dhidi ya hitilafu za umeme pindi itapofika. Baada ya hapo mimi hutafuta tochi au kuwasha mshumaa ili kupata mwanga kidogo.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa mboga za majani na mboga ninapenda zaidi kula ni mchicha. Napenda mchicha kwa sababu una ladha nzuri na ni rahisi sana kupika kwa kutumia kitunguu maji nyanya na ladha labda nazi kidogo ili kuongeza ladha. Mbali na mchicha pia napenda sana kula skuma wiki na kabiji ambazo mara nyingi mimi kuzila pamoja na ugali au wali kwa ajiri ya kupata mlo kamili. Na wenye afya kwa mwili wangu.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa, lakini napenda sana kuwatazama. Nadhani kufuga ndege kama kasuku au chiriku ni jambo zuri sana kwa sababu wanaleta uchangamfu na sauti nzuri nyumbani asubuhi na jioni. Hata hivyo, kufuga ndege kunahitaji uwajibikaji mkubwa kama vile kuwasafishia mazingira yao na kuwapa chakula bora ili wawe na afya. Labda siku zijazo nitapata nafasi ya kufuga mmoja, hususan kasuku anayeweza kuongea.

Kitu kikubwa kinachonipa motisha kazini ni fursa ya kujifunza mambo mapya kila siku na kutafuta changamoto mbali mbali napenda sana kuona matukio mazuri ya kazi yakileta mabadiliko chanya kwenye wateja wa kampuni ya.

Ndiyo, nishawai kuona na bahali mara kadha na kila mara, mime furahia sana. Napenda sana kutembelea pwani kwa sababu ya upepo mwanana, sauti ya mawimbi na rangi nzuri ya maji ya bluu. Kitu nacho kipenda zaidi ni kutembea kwenye mchanga wakati wa jioni, jua lina pozama. Inanipa utulivu mkubwa wa hakiri na kunifanya nijihisi mwenye furaha. Pia napenda kuona meri kubwa zikiwa mbali na watu wa kifurahiya michezo ya majini. Kwa kweli bahali ni moja ya sehemu nzuri zaidi za asiri hapa duniani.

Ndiyo, nishawahi kununua tiketi za matukio mbali mbali kwa mara kadhaa. Mara nyingi mimi hununua tiketi za mechi za mpira wa miguu au matamasha ya muziki ya yanayofanyika hapa mjini. Siku hizi napenda kutumia programu za simu kununua tiketi kwa sababu ni raihisi na haraka zaidi kuliko kwenda kusimama kwenye foleni. Kununua tiketi mapema kunanipa uhakika wa kupata nafasi nzuri ya kukaa na kufarahia tukio na marafiki zangu.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni rangi ya blue. Napenda blue kwa sababu inanikumbusha anga angafu na au bali tulivu. Na kila nikiona rangi hivi mimi uisi amani na utulivu moyoni mwangu. Pia blue ni rangi inayovutia sana inapovaliwa kwenye nguo au inapotumika kubamba nyumba. Mara nyingi mimi hupendelea kununua vitu vya blue. Kuanzia simu yangu hadi mashati yangu. Kwangu mimi blue ni rangi itu si rangi tu bali ni ishara ya ujasiri na uaminivu.

Ili kupatia moyo wenzangu, mimi hupenda kutoa pongezi za dhati kila wanapofanya kazi nzuri au wanapofikia malengo fulani. Naamini kwamba neno la shukurani au kutambua mchango wa mtu mwingine huongeza hali ya kujiamini na heri ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.